Mji niliokulia ulikuwa mdogo lakini ulikuwa na roho ya pekee kila asubuhi ukiamka na kusikia kelele za kelele za watoto wakikibia barabarani na harafu ya maadazi kutoka kwa vibada vya mama lishe karibu na soko. Kitu nilicho kipenda zaidi kuhusu mji huo nikwamba kila mtu alimfahamu mwenzake. Ukipita mtaani huwezi kukosa mtu wa kukuamukia au kukusalimia kama rafiki wa siku nyingi. Kulikuwa na mti mkubwa katikati ya mji abao tulikuwa tunauita mti wa hekima. Wazee walipeda kukaa hapo mchana. Wakibadirishana hadithi na kutoa ushahuri kwa yeyote aliyeonekana anatatizo. Sisi watoto tuliliona kama eneo la michezo. Ingawa tulikatazwa kupanda juu sana kila jumapili kulikuwa na mazoea ya watu wote kukusanyika uwajani kusikiliza muziki wa bendi ya mji. Haikuwa razmi. Lakini ilikuwa sehemu tulio hisi umoja wakubwa vijana watoto wote pamoja na ikawa mji yenyewe haukuwa mkubwa ulikuwa mahali abapo kila mtu alijisikia salama na kila jabo lilionekana raisi zaidi hata sasa nikifikiria napata hisia za utulivu na kumbukubu nzuri za utoto huo diyo ulikuwa mji wangu wa kuzaliwa.

Mimi nikitaka kujikinga na jua kali huwa nafanya mambo haya, kwanza huwa navaa kofia pana ili kulinda uso na shingo, huwa navaa miwani ya jua kulinda macho dhidi ya mwanga mkali. Nikipanga kukaa nje kwa muda mrefu huwa natumia mafuta yenye kinga ya jua kwenye ngozi. Huwa navaa nguo nyepesi lakini ndefu kufunika mikono na miguu. Na mara nyingi huwa najaribu kutembea au kufanya kazi sehemu zenye kivuli. Kivuli kadiri inavyowezekana hivi ndivyo mimi hujihami dhidi ya jua kali.

Mimi nikisherehekea siku kuu hua napenda kufanya mambo yanayo nipa furaha na kunileta karibu na watu wangu. Kwanza, kwanza siku kwa kusalimia familia hata kama ni kwa simu, ili kutakiana siku njema. Kisha huwa napanga chakula maalum ama kupika nyumbani au kwenda sehemu tunapopenda kula. Napenda pia kutumia muda na marafiki kucheka kusimulia hadithi na kupumzika bila presha ya kazi. Wakati mwingine huwa naenda nje kutembea, kutazama maandhari au kushiriki shughuli za kijamii zinazo endelea. Usiku huwa napenda kukaa kimya kidogo na kutafakari kuhusu mambo mazuri yaliyo tokea mwaka mzima.

Kwa kweli, mtu aliyenifudisha jambo muhimu zaidi maishani alikuwa mwalimu wagubwa zamani. Alinifudisha kwaba hata ukiwa mzuri kwenye kitu, bado unahitaji nidhamu na uvumilivu ili kufika mbali. Siku moja alinieleza kwaba mafanikio si ya haraka ni hatua ndogo ndogo zinazojengwa kila siku. Ushauri huo ulinibadirisha sana na hadi leo bado nauzigatia kila ninapokutana na chagamoto mpya.

Mimi hutumia mfumo wa usalama wa alama za vidole. Niliuzoea kwa sababu ni rahisi haraka na sipaswi kukumbuka nywila ndefu kila mara. Pia nahisi unanipa usalama wa ziada kwa sababu ni ngumu mtu mwingine kutumia kifaa changu bila ridhaa yangu.

Wakati wa baridi kali, mimi huwa nafanya mambo haya. Huwa navaa nguo nzito kama koti, skafu, kofia na glavu ili kulinda mwili. Huwa naongeza mipaka ya blanketi au jiko la kupasha nyumba ikiwa niko dani. Huwa naweka vinywaji vya moto kama chai au kahawa ili kuponya baridi ndani mwili. Ikiwezekana huwa najaribu kukaa karibu na vyenzo vya moto au jiko la kupasha ili nihisi joto zaidi. Huwa napunguza kutoka nje isipokuwa ni lazima na nikipaswa kutoka huwa naenda taratibu na kujikinga vizuri.

Niliwahi kuwa na mbwa mdogo ambaye tulimpa jina la Buddy. Alikuwa mchangamfu sana, kila nikifika nyumbani alikuwa anakimbia kunikaribisha kwa furaha nilijifunza mambo mengi kupitia yeye, kwanza uvumilivu, uwajibikaji na jinsi mnyama anavyoweza kuwa rafiki wa kweli isipokuwa wakati wa kumulisha, kumsafisha au kumpeleka matembezi yalikuwa majukumu lakini pia yalikuwa wakati wetu wa kuunganika.